Ndiyo ninao ndege wa kufugwa nyumbani na ninawapenda sana kwa sababu wananiletea furaha burudani kila siku Niliamua kuwafuga baada ya kujifunza kwamba ndege wanaweza kuwa wanyama wazuri wa kufugwa ikiwa watatunzwa vizuri Nawapatia chakula chao kwa wakati maji safi kila siku nakuhakikisha banda lao ni safi na salama Pia napenda kutumia muda pamoja nao kwa kuangalia kuwasikiza wanavyoimba au kucheza na wakati mwingine kuwafundisha kuzoea watu Kufuga ndege kuna nifundisha uajibikaji na uvumilivu kwa sababu wanahitaji uangalizi wa kila siku Kwa ujumla kuona ndege nyumbani ni uzoefu mzuri kwangu na najivunia kuwalea vizuri.

Mimini mtu wa kuamuka mapema kwa sababu na amini asubuhi ndio muda wenye tija zaidi katika siku. Ninapenda kuanza siku yangu mapema ili niweze kupanga mambo yangu kwa utulivu na bila haraka. Ninapoamuka mapema na hisi akili yangu iko safi na nina nguvu za kutosha kufanya kazi au kusoma bila kuchoka haraka. Pia subuhi uona utulivu mwingi, hakuna kelele nyingi. Hivyo naweza kufikiri vizuri na kufanya maamuzi sahihi Kwa upande mwingine siwezi kusema kumba sichanga mkii kabisa kufanya mambo usiku Kwa sababu kuna wakati ambapo usiku huo mzuri kwakuta fakari au kumalizia kazi fulani ni kutulivu Ata hivyo spendi kukesha sana kwa sababu najua kukosa usingizi kunaweza athiri kua athiri afya na uwezo wangu wa kufanya kazi vizuri siku inayofuata Nimejifunza kwamba, kuwa ratiba nzuri ya kulala na kuamuka mapema, unisaidia kuwa na nidhamu afya bora na mafanikio zaidi katika majukumu yangu ya kila siku. Kwa hivyo kwa ujumla, mimi ni mtu wa kuamuka mapema zaidi kuliko kukesha usiku. Kwa sababu, nahisi asubui ina nipia mawazo mazuri, mwanzo mzuri wa siku na kunisaidia kutumia muda wangu kufanisi vizuri.

Kwa maoni yangu, tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima kwa watu wengine. Tabia hii inaweza kuonekana kwa njia nyingi tofauti. Kwa mfano, kuna watu ambao wanapozungumza hawazingatii wengine. Wanazungumza kwa sauti kubwa, hawa wakajihesabu kuwa bora ya zaidi bila ya kuwapea nafasi wengine kushiriki mawazo yao au kueleza hisia zao. Hii ni tabia inaweza kuwa yakuchukiza sana kwa sababu inavunja uwiano na mahusiano ya kijamii na huunda hali ya kutokuwa na furaha kwa wale wanaokuzunguka. Kwa kweli, heshima ni msingi wa mahusiano yoyote. Kama ni kifamilia, kirafiki au kazini, pale ambapo heshima haipo husababisha hisia za kukatishwa tamaa, hasira au huzuni kwa wengine. Aidha ubinafsi ni tabia nyingine inaweza kuwa ya kuchukiza watu huwa wanajiona bora kuliko wengine au kutaka kila kitu kifanyike kwa maoni yao wanaopuuza hisia na mahitaji ya wengine Tabia ka hii inaweza kuharibu mahusiano kwa haraka, kwa sababu kila mtu anataka kuheshimiwa na kusikilizwa pale ambapo mtu anaendelea kujiweka mbele bila kuzingatia wengine Huibuka mvutano wa kihisia nao. Mara nyingine hata ya Inayothiri sio ya mahusiano binafsi bali pia mazingira ya kijamii kwa ujumla ikiwemo familia, kazi au marafiki kudanganya na kusema uongo mara kwa mara ni tabia nyingine inaweza kuwa ya kuchukiza Kuniaminia ni msingi wa mahusiano. Na pale mtu anauvunja uaminifu kwa kudanganya huunda hali ya hofu. Mkanganyiko na kutoaminiana. Hii inaweza kuharibu urafiki kwa muda mrefu na hata kuathiri ushirikiano kazini. Watu unapo thibitisha ukweli na kuona kwamba hawana uhakika na maneno ya wengine, huibuka hisia za kuchukizwa na mara nyingine huibua huzuni kubwa. Aidha, tabia kuongea bila kukatiza wengine, hii ni pale mtu anapoendelea kuzungumza bila kutoa nafasi kwa wengine kushiriki mawazo au hisia zao. Watu wanataka kusikizwa na kuheshimewa. Na pale ambapo heshima hii haipo huibuka hasira huzuni na mara nyingine watu wanajihisi kutengwa na kutokuwa na mathamani mazungumzo yenye uwiano na usikivu huchangia sana mahusiano mema na pale ambapo tabia hii haipo huchangia mazingira hasi na mazungumzo yasio na tija Kwa kumalizia, tabia zinazochukiza hazihusiani tu na matendo ya mtu binafsi bali pia huwaathiri kimhemko na kijamii wale wanaokuzunguka, ukosefu wa heshima, ubinafsi, kudanganya na kuongea bila kuzingatia wengine ni baadhi ya tabia zinaweza zinazoweza kuunda mazingira mabaya na kutatiza mahusiano. Kwa kweli, kila mtu anapaswa kuzingatia hisia za wenzake, kuonyesha heshima na kuwa mwaminifu kwa sababu tabia nzuri huleta amani, furaha na mahusiano bora katika maisha ya kila siku.

Shughuli ninaopendezwa nao zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Kwani inaniweka kwenye hali ya kutafakari na kuelewa dunia kwa undani. Ninapopata nafasi ya kusoma vitabu, makala au taarifa kuhusu sayansi, historia, teknolojia au hata utamaduni wa watu tafouti. Ninajisikia furaha kubwa. Shughuli hii inafanya nijisikie kuwa wa maana na kufungua mlango wa mawazo mapya ambao yanaweza kunisaidia katika maisha ya kila siku Kwa kweli, kila kitu kipya ninachojifunza, huchangia kuhusu, kufunza, ufahamu wangu na kunipa mitazamo mipya ya kuonekana kuona matatizo au hali fulani kwa namna tofauti Aidha, kusoma kuna niwezesha kuendeleza ufahamu wangu wa lugha wa kuimarisha uwezo wangu kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Hii ni muhimu kwa sababu hunisaidia katika mawasiliano na watu wengine, iwe kifamilia kirafiki au hata kazini. Pia, wakati mwingine ninapendelea kusoma hadithi au riwaya kwani hutoa burudani, huchochea mawazo yangu na kunisaidia kujiona katika maisha ya wengine au kwenye matukio tofauti. Hii ni njia nzuri ya kupumzika lakini pia kujenga akili zangu Zaidi ya kusoma ninapendezwa pia na shughuli za ubunifu kama vile kuandika mawazo yangu au kuunda mipango mpya Hii inatoa udhuru wa kueleza hisia mawazo na matarajio yangu Kwa njia ambao si rahisi kueleza maneno ya kawaida shughuli hizi hufanya nionekane kuwa na shauku hutoa furaha ya ndani na hufanya ni ajiri akili zangu vizuri ni kama mchanganyiko wa burudani kujenga uwezo na kufikiria kwa kina Kwa kumalizia, shughuli ninaopendezwa nao si Sio tu inafanyika nionekane wakuwa na furaha Bali pia inawezesha kujenga akili zangu kufahamu dunia na kueleza mbinu za kutatua matatizo kusoma, kujifunza na kuunda mambo mapya ni sehemu ya maisha yangu ambayo siwezi kuchana nao Kwa kila wakati ninaposhiriki katika shughuli hizi Ninahisi nikiwa na tija na kuwa bora zaidi kila siku.

Kwa upande wangu, kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Kwa kweli, simu tu si kifaa cha kuwasiliana, bali ni zana muhimu inaochangia kila kipengele cha maisha yangu. Ya kila siku, kwanza kabisa, inapohusu mawasiliano, simu inawezesha kuwasiliana na familia, marafiki, wenzangu kazini, na hata watu wasio karibu nami. Kwa mfano, nikiwa kazini au safarini ninaweza kupokea taarifa muhimu au kupanga ratiba kwa haraka. Bila kifaa hiki, ningehisi nimekatishwa na mawasiliano muhimu. Jambo ambalo lingilesababisha wasiwasi na changamoto nyingi. Zaidi ya mawasiliano, simi yangu ni zana ya kupata taarifa na kujifunza mambo mapya. Mara nyingi hutumika kusoma habari za kila siku, makala au barua pepe za kazi. Pia inaweza kutumika kusoma vitabu, vya kidigitali, kuangalia mitandao ya elimu au kupata mafunzo ya mitandaoni. Hii inasaidia kuwa na ufahamu wa kile kinachoendelea duniani, kujifunza mambo mapya, kufanya uamuzi sahihi katika maisha yangu ya kila siku. Haya kwa kweli, kwa sasa simu ni kama kituo cha kila siku. Kutoka taarifa za kila siku, mitandao ya kijamii, hadi malipo ya na ratiba za kila siku. Simu pia ni muhimu kwa burudani na kupumzika. Mara nyingi napumzika nikiwa na muziki, video au michezo midogo ambayo inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza furaha. Kwa mfano, baada ya siku ndefu kazini, kucheza michezo ndogo au kuangalia video fupi kunanisaidia kuondoa mkazo au kuwa na hisia nzuri, bila kifaa hiki napata changamoto ya kupata burudani, haraka na rahisi. Na maisha yangu yangekua na mkazo zaidi Zaidi ya hayo, simu hufanya kazi kama kumbukumbu ya kila siku Ninatumia kalenda, viingilio vya kumbukumbu, alamu na programu za kupanga ratiba Hii inawezesha kusimamisha muda wangu vizuri, kukumbuka majukumu muhimu na kuhakikisha kuwa sina nafasi ya kusahau mambo muhimu Kwa kweli, kwa sababu ya simu ninaweza kuunganisha maisha yangu ya kibinafsi, kijamii na kazini kwa urahisi mkubwa Kwa kifupi, kwa sababu ya urahisi na uasiliano, kupata taarifa burudani na kupanga ratiba simu ya mkononi ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni kama zana za kila siku huniongeza ufanisi na urahisi katika maisha ya kila siku bila kifaa hiki maisha yangu yangekua magumu sana sana ningehisi nimekatishwa katika eneo muhimu la maisha Kwa hivo kwa kweli simu tu si kifaa cha kawaida Bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku ambayo siezi kufikiria kuishi bila.

Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuunda au kushiriki katika mradi ambao unaleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu wengi. Kwa mfano ningependa kuwa sehemu ya mradi wa elimu, teknolojia au afya unaonisaidia jamii zilizo hatarini au watu wasio na furisa nyingi kupata elimu bora huduma za afya au teknolojia inawarahisisha maisha yao Ndoto hii inawajibisha na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Kujifunza zaidi na kutafuta njia za kushirikiana na wengine kwa manufaa ya wengi. Aidha, ndoto hii inahusiana kuweza kuacha alama mzuri duniani Siwezi kufurahishwa na mafanikio ambao hayana athari chanya kwa wengine. Kwa mfano, ningependa kuona mradi ambao ningechangia unawezesha vijana kupata ujuzi wa kutatua matatizo, kuajiriwa au hata kuanzisha biashara zao. Hii ni ndoto ya kibinafsi, ni ya kijamii. Kwa sababu inalenga sio tu mafanikio ya binafsi Bali pia kuwa msaada kwa jamii Zaidi ya hayo, ndoto yangu kubwa inanisaidia kujenga ujuzi na utu wangu binafsi. Ili kufanikisha ndoto hii najitahidi kujifunza kila siku kukuza akili zangu na kuwa na nidhamu ya kufanya kazi ya ufanisi Hii inaniwezesha kuwa mtu bora mzuri kwa wenzangu na mwenye thamani katika jamii yangu. Kwa kweli ndoto kubwa sio ndoto tu ya mafanikio bali pia ya dira ya maisha ya njia ya kukuza kibinafsi na kijamii. Kwa kifupi ndoto yangu kubwa ni kushiriki katika mradi au shughuli inayoboresha maisha ya watu wengi kuacha alama chanya katika jami ba kujenga ujuzi wangu kibinafsi na utu wangu Ndoto hii inaniwajibisha, kunipa shauku na kunifanya nifanye kazi kwa bidii kila siku ili niweze kuona athari chanya katika maisha ya wengine.

Mimi binafsi napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti la karatasi Ingawa kila chaguo linafaida zake Kwanza abari mtandaoni inanipa huru wa kupata taarifa katika haraka na kawakati wowote Kwa mfano, ikiwa huna tukio la haraka duniani au nchini ninaweza kupata taarifa moja kwa moja kupitia tovuti za abari mitandao ya kijamii au apu za abari Ini tofauti na gazeti la karatasi ambalo linaweza kufika nyumbani au kununuliwatu wakati fra flani na si mara zote lina taarifa za haraka Zaidi ya hapo abari mtandao ni inaniwezesha kusoma kutoka vyanzo tofauti Ninaweza kulinganisha abari kutoka tovuti mbali mbali kuiona maoni tofauti na kuchambua ukweli kwa huru zaidi Hii ufanya nipate picha kalimili zaidi kinacho endelea na kunisaidia kuunda maoni yangu kibinafsi gazeti la karatasi maranyingi linaweka abari kwenye mpangilio unaofuato na wahariri na wakati mwingine huondoa kupunguza maelezo ambayo mtu anaweza kuhitaje Zaidi ya hayo mtandao unaniwezesha kulinganisha abari. Kwa mfano ninaweza kushiriki makala, kutoa maoni, au kuona maoni ya watu wengine. Jambo ambalo ufanya mchakato kwa kupata abari kuwa kushirikiana zaidi. Ini tofauti na gazeti lakaratasi ambalo linatoa taarifa kwa upande mmoja tu bila uwezekano wa kulingania moja kwa moja Pia abari mtandaoni inaeza kuwa na vipengele vio video picha na michoro kueleza taarifa kwa undani Jambo ambalo huongeza uelewa katika kuliko maandishi tu Ata hivyo, na penda kusoma gazeti la karatasi mara kwa mara. Asa kwa sababu lina hisia tofauti ya kitamaduni na lina nipafursa ya pumzika mbali na skrini. Lakini, kwa matumizi ya kila siku ya kufuatilia abari za haraka, mtandaoni ni raisi. Haraka na lina ufa ufanisi zaidi. Kwa kifupi, napendelea abari mtandaoni kwa sababu ni haraka inaniwezesha kupata maonito fauti Kuingiliana na wengine na kupata taarifa kwanjia kina na yapicha video au michoro gazeti la karatasi linafaida zake Lakini kwa haraka na uai uraisi mitandaoni lina shinda.

Ndoto yangu katika kazi yangu ni kufika kiwango cha juu cha ufanisi wa, na mafanikio ambapo naweza kuonyesha ujuzu wangu kikamilifu na kutoa mchango mkubwa kwa timu au shirika ninalo kazi. Kwa upande wangu sio tu kuhusu kupandishwa cheo Bali ni ju ya kuwa na uwezekano wa kuunda mabadiliko chanya katika mazingira ya kazi kusaidia wengine na kuhakikisha kazi inafanyika kwa kiwango cha juu. Kwa mfano ningependa kushirikiana na wenzangu ili kuanzisha miradi ya ubunifu, kuboresha mfumo wa kazi, au kutoa suluhisho la changamoto zinazojitokeza Zaidi ya hapo nataka kujijenga ujuzi zaidi na kuwa mtaalamu wa heshima katika eneo langu la kazi Hii inamaanisha kushirikiana na wenzangu, kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wengine na kuendelea na mafunzo au semina zinaongeza ongeza ujuzi wangu. Kwa kufanya, kwa kufanya hivyo, nakuwa na uwezo wa kushugulikia changamoto zaidi katika kazini na kuchangia ufanisi kwa ujumla wa ushirika. Ni muhimu sana kwangu kuwa mfanyikazi ambaye sio tu anatekeleza kazi yake bali pia anachangia maendeleo ya wengine na timu kwa ujumla Pia nataka kufikiria hatua ambazo ninaweza kuongoza na kuhimiza wengine kwa njia yenye manufaa kwa kiongozi sio tu kwa cheo bali ni kutoa mwongozo, msaada na mfano mzuri kwa wenzangu Nataka watu waamini kuwa wanaposhirikiana nami, wanapata motisha mwongozo sahihi na nafasi ya kukuza ujuzi wao Hii inachangia sivyo tu maendeleo yangu kibinafsi bali pia maendeleo ya timu nzima Mwisho ndoto yangu ni kufikia hatuwa ambapo kila hatuwa ninachukua kazini inabeba tija na athari chanya. Nataka kuona matokeo ya kazi yangu, yakisaidia wengine, kuongeza ufanisi wa shirika, na kuwa na mchango unaonekana na kuthaminiwa. Hii inaniwajibisha kila siku kufanya kazi kwa bidii, kupanga kuendeleza ujuzi wangu, ili siku moja ndoto iweze kuwa kweli. Kwa kifupi, nataka kufikia juu ya ufanisi, ujuzi na kuongoza kwa mfano mzuri katika kazi yangu. Nataka kuwa mtu anayeweza kuchangia maendeleo ya shirika, kusaidia wenzangu na kuhakikisha kila hatua ni ninayochukua inabeba tija na matokeo chanya kufikia ndoto hii kunisaidia kuwa na motisha kila siku kujifunza kila wakati na kufanya kazi yangu iwe na maana zaidi.

Mimi napenda kutoa umakini mkubwa kwenye kulea nywele zangu kwa sababu nisehemu muhimu ya muonekano wangu na pia afya yangu kwa ujumla. Kwanza kabisa napanga kuosha nywele kati ya maratatu kwa wiki kulingana naina ya nywele na shuguli nilizo nazo. Kuosha nywele maramingi sana kunaweza kuondoa mafuta asili ya muhimu yanaolinda nywele na kuifanya nywele kukauka au kudhoofika. Wakati kuosha kidogo, sana kunaweza kupeleka uchafu kumjumnisha kwenye mzizi wa nywele kusababisha arufu au ngozi kuvimba. Kwa hivo, napanga ratiba ya kuosha nywele iwi ziwe safi, zenye afya na zenye muonekano mzuri. Zaidi ya hapo, kila baadaya kuosha nywele na pendelea kutumia kondishona au balnu iliku urekebisha unyevu wanywele. Kondishona ufanywa nywele kule laini, raisi kusokota na kupunguza kuvunjika Mara nyingine napenda kutumia mafuta ya asili au seramu nye pesi ilikuongeza afya ya nywele na kutuoa unyevu wa kutosha Asa kwenye sehemu ya mwisho ya nywele inaweza kuwa kavu zaidi kutumia mafuta ya seramu pia usaidia kuondoa staktik au nywele zinazo furika Jambo ambalo lina nifanya nijisikie vizuri na kuonekana niko inje au kazini. Ninapofanya utaratibu huu na penda pia kupiga masaji kwenye ngozi ya kichwa wakati wa kuosha nywele. Hii ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kuamsha mishipa ya damu, kuimarisha mizizi ya nywele na kuchangia ukuaji wa nywele zenye nguvu na afya. Nitabia ambao sio tu ya kufanya nywele zangu kuwa zenyenguvu Bali pia hufanya ngozi ya kicho kuwa safi na enye afya Zaidi ya hapo napangilia nywele zangu kwanjia rafiki na kuwafia nywele Kwa mfano napendelea kuepuka kutumia vichwa vya nywele visivyo vya kuunganisha nywele kwa nguvu Kwa hii inaeza kuvunja nywele au kuaribu mizizi Pia ninapunguza kutumia vifaa vya moto kama vyuma vya kufupasha nywele mara kwa mara au nikitumia ufanya hivyo kwa kiwango kidogo na mara chache Kwa kuongeza napenda kukata nywele mara moja kwa moja ilikuondoa sehemu zilizoka uka au kuaribika Jambo ambalo linasadia nywele kukauka kwa afya kuonekana mzuri Pia napenda kutumia mbinu zingine za asili za kulea nywele kama vile kueka maski za nywele au kutumia bidhaa zinye vii rubutisho Ili kuongeza nguvu, unyefu na avia ya nywele Hi inasaidia kudumisha nywele zenye rangi mzuri laini na zezi zina zokua vizuri bila kuvunjeka Mara nyingine napenda pia kulala nikiwa na nywele zilizopangwa kwa upole ili kuondoa msongo kwenye nywele wakati wa usingizi.

Binafsi napenda kucheza ngoma na sio tu kwa sababu ni burudani bali pia ni njia nzuri ya kuonyesha hisia, kupunguza msongo wa mawazo na kushirakiana na waingine. Kucheza ngoma inafanyia mwili, inachangia afya ya mwili kwa sababu ni aina ya mazoezi ambayo hutoa mwendo nguvu na stamina. Wakati nikicheza ngoma napata nafasi ya kusogea, kutumia misuli ya mwili na kuongeza nguvu ya moyo na mapafu. Jambo ambalo lina faida kubwa na kwa afya na kwa jumla Zaidi ya hapo kucheza ngoma kuna nisaidia kuonyesha hisia na furaha yangu Mara nyingi ngoma ni njia ya kueleza hisia ambazo maneno hayawezi kufikisha. Kwa mfano furaha, msisimko, shauku, au hata kuchoka huweza kuonyeshwa kwa mwendo na midundo. Hii hufanya nisikie kuridhika kwa ndani na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Pia kucheza ngoma hufanya mtu asijisikie huru na kujiamini zaidi Kwani unapoonyesha mwendo wako bila vizuizi unajiskia kuwa na uhuru wa ndani. Pia napenda kucheza ngoma katika mazingira ya kijamii cheza ngoma pamoja na marafiki, familia au kwenye sherehe ni njia nzuri ya kuimarisha mahusiano Wakati wote tunacheza na familia, tunajenga mshikamano, kuungana kisaikolojia na kijamii na kushirikiana kwa furaha. Hii hufanya hisia zetu zote kuwa nzuri na pia kufundisha kushirikiana, kusikiliana na kuhesabu midundo ya kila mtu. Zaidi ya afya na burudani napenda kucheza ngoma kama sahemu ya matamaduni na historia. Mara nyingi ngoma ni njia ya kuenzi utamaduni wetu, kujifunza historia ya jamii au kusherehekea hafla ya kijamii. Kwa mfano, kucheza ngoma za kitamaduni kunasaidia kuelewa mizizi ya jamii kushirikiana na wengine katika kitendo cha pamoja na kuenzi mila na desturi za watu Hii hufanya ngoma iwe ya maana zaidi kuliko brudani tu Ila ni njia ya kujenga utambulisho na heshima kwa historia na jamii. Mwisho napenda kucheza ngoma wakati wa mapumziku au sherehe za kibinafsi kwani ni njia ya kupumzika na kufurahia bila shinikizo. Wakati mwingine, hata siku zenye kazi nzito au changamoto, ucheza ngoma kunasaidia kuondoa msongo wa mawazo, kupa furaha kweli na kuja hisia nzuri za kuanza siku mpya au kuendelea na shughuli za kila siku kwa nguvu zaidi. Kwa kifupi, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia ya burudani, mazoezi ya kimwili, kuonyesha hisia, kushirikiana na wengine, kuenzi utamaduni, kupumzika, kisaikolojia Namaanisha kucheza ngoma ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kufanya nipate furaha, afya na mshikamano mzuri na wenzangu.

Binafsi kuhusu wasilisho na jihisi chachu ya mchanga nyiko wahisia na penda changamoto lakini pia napata shauku kidogo kwa hofu au wasiwasi Kwa upande moja, wasilisho ni fulsa nzuri ya kuonyesha ujuzi wangu ma wazo yangu na maandiko niliyo yaanda na penda kuwa na nafasi ya kuelewa wazo langu kwa uwazi na kwa usahihi kushirikisha wenzangu au hadhira au na kupata maoni yao ni kufanya nijisikie kuwa na thamani au watu wanapata kile watu na chojaribu kufikisha na ninaweza kuchangia mafunzo au mabadiliko kwa njia chanya Hata hivyo ni kawaida kujihisi kinavas kidogo kabla ya kuwasilisha Asa pale hadhira ni kubwa au watu wakiwa ambao awana urafiki na wao saana na fahamu kuwa wakati mwingine nashindwa kuwaeleza Kila neno kutulivu lakini pia ni sehemu ya kujifunza Kila mara na jitahidi kupumzika kuzingatia hoja zangu na kuzingatia kwamba wasilisho ni fursa ya kushirikisha taarifa Sio mtiani wakibinafsi pekee Hii kufanya ya kuwasilisha kuwa tukio la kujifunza na si kitu cha nagopa sana Zaidi ya hapo napenda kujipanga vizuri kabla ya wasilisho Hii inahusisha kuandaa hoja karibu kuzungumza kwa sauti kuna kuangalia muda wa kila sehemu na kufanya maandelizi haya na hisi kuwa uhakika zaidi kupunguza wasia zinazo kuweza kuwasilisha kwa uwazi zaidi Pia kuandaa maandalizi kuna niwezesha kuzushugulikia masuala kuondoa kwa hadhira bila kuchanga nyikiwa Pia na penda kuangilia wasilisho kama fulsa ya kujifunza kutoka kwa wengine Baada ya kuwasilisha kusikiliza maoni maswali au mapende kwezo kwa tika kutoka kwa wenzangu kunisaidie kutoka ni nini kubadilika na ni kwa nini kingeweza kufanyo utofauti siku zijazo Kwa kwanjia hiyo wasilisho siyo tu juu ya kuonyesha kile kini nacho jua Bali, pia ni njia ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu wa mawasiliano Kwa kifupi na jihisi mchanganyiko wa shauku na wasiwasi kuhusu wasilisho Napenda fursa ya kuonyesha ujuzi wangu kushirikisha taarifa na kujifunza kutoka kwa wengine Lakini pia na ajitahidi kupunguza hofu kwa waandalizi makini nidhamu na mtanzano muo wa wachanya Wasilisho ni changanymoto mzuri fusa kujifunza na njia ya kuendeleza uwezo wangu wa mawasiliano na ujasiri, kazini au darasani.